Mwwezi ambao huwa naupenda zaidi ni mwezi wa tano kwa sababu ni mwezi ambao kwa mara ya kwanza nilifika duniani kwa hiyo ndio mwezi ambao kila mwaka huwa naweza kusherekea siku yangu ya kuzaliwa Nikimaanisha kwamba tarehe mbili ya mwezi wa tano kwa kila mwaka huwa naweza kuadhimisha kwa hiyo mwezi wa tano ni mwezi ambao una kumbukumbu nyingi sana kwa upande wangu mimi.

Wateja kwanza mi ni moja kati ya mtu ambaye huwa naongea nao vizuri kwa sababu mara zote ili kazi yako iweze kwenda vizuri lazima ujenge ukaribu lazima ujenge urafiki na wale wateja ambao wanakufatilia kwa hiyo kwenye karia yangu kwenye tasini yangu ya utangazaji mteja ni msikilizaji kwa hiyo kitu ambacho huwa nakifanya ni kujenga ukaribu kati yangu mimi pamoja na msikilizaji.

Yaa huwa nafanya hivyo, kwa sababu kuna zile takataka ambazo ama takataka ambazo ni ngumu lakini pia kuna takataka ambazo huwa zinaoza kwa hiyo kwa zile ambazo zinaweza kuoza huwa nazifukia lakini kwa zile ambazo huwa hazina uwezo wa kuoza, mfano plastik huwa nazitenga na kuenda kuzieka kwenye sehemu ambayo naamini kwa yale magena ambao wanakuja kusafisha ama baadhi ya watu ambao huwa wanakuja kusafisha kubeba yale makopo basi moja kwa moja wanakuja kuyabeba.

Ni kazi yoyote ile ambayo ina niheshimisha inanifanya kila siku niweze kuingiza kitu kinywani ni kazi ambayo huwa naithamini kwahiyo kwangu mimi kwa kila kazi ambayo naamini kwamba inanifanya niende kuonekana mpambanaji niende kuonekana bora lazima niweze kuipathamani ile ile kama kazi nyingine ambazo nakuwa nazifanya.

Huwa napenda vyote, lakini huwa inategemeana. Nikifululiza siku 3 mpaka 4 kula wali, basi lazima moja kwa moja nitaeza kukumbuka ugali. Kwaio kitu ambacho nakifanya, napenda kwa pamoja. Mfano mchana nikila wali, basi usiku nitakula ugali. Ama mchana nikila ugali, basi usiku najitaidi kubadilisha na kula wali. Kwaiyo kwa kawaida wali pamoja na ugali navipenda kwa aslimia ile ile sawa tu.

Yapo mafunzo mengi, kwanza kabisa kwenye kazi ya utangazaji. Mafunzo ambayo ninaweza kuyapata ni kutoka chuoni. Namna ambavyo, unaweza kwenda kuanza kipindi chako kwa mfano, ni kipindi cha michezo. Kuna namna bora ambayo, unaeza ukaitumia kwa lengo, la kuenda kumvutia yule ambaye anakua anasikiliza. Kwa hiyo ni mafunzo hapo mengi sana ambayo Niliweza kuyapata na yamekua yananisaidia zaidi katika taaluma yangu ya utangazaji.

Kwanza binafsi, huwa napenda kushiriki na marafiki Napenda kushiriki na ndugu ambao wapokaribu na mimi Kwa hiyo, kwenye siku yangu ya kuzaliwa, wanapenda sana kuweza kushirikiana na rafiki zangu isiwe bahati ni kwamba, haijia kutoka, nikasherehekea siku yangu ya kuzaliwa Nikiwa nipo nyumbani Kwa hiyo mara nyingi, huwa nakaa na marafiki Tunaweza kuandaa kile ambacho, nikuwa nimekwisha kupanga, nikwisha kupanga mfano Tunandaa keki baada ya kumaliza kata keki moja kwa moja tunapika chakula kama ni wali Basi moja kwa moja Tunaenda kupata Zawadi amboyo nimekuwa nimepata ya kwanza ni Zawadi ya pongezi inaeza kuwa ni maua ama pesa taslim.

Kwangu mimi kitu ambacho huwa nakifanya, mchana ukiisha, ifika jioni, lazima niweze kuingia uwanjani kuenda kucheza mpila. Na mi ni moja kati ya sehemu ambayo, ni kama utaratibu wangu ambayo nimekuwa nauishi, ni kuanzia saa kumi ni masaa ambao naenda moja kwa moja uwanjani. Kwa muda ambao huwa napumzika ni kuanzia saa mbili usiku Kwaiyo sio mara nyingi kipindi cha michezo kinakua kipo kwaiyo huwa napumzika Lakini pia jioni huwa sina sheree sana kitu Zaidi zaidi ni kuenda kupika kwa ajili ya kujiandaa kuenda kulala Lakini kabla ya kuenda kulala ama niko naelekea kulala Lazima nipate lisali moja kupumzika Baada ya chakula basi nakuwa nimekaa naangalia movie ama mikanda video lengo la kuenda kufanya chakula kiweze kumeng'enywa.

Muda wangu wa bure mara nyingi huwa nautumia kwa lengo la kupumzika. Mbali na kupumzika lakini pia ni wakati ambao huwa naupata ama naufanya kwa lengo la kwenda kutafakari. Mambo albayo nimeweza kuyafanya ni sahihi kwa kiasi gani, lakini pia natakiwa kwenda kufanya jambo gani ili niweze kuwa bora Ama niweze kufanya kwa uzuri zaidi tofauti na vile ambavyo niliweza kufanya kwa awamu ya kwanza, Kwa hiyo ndio kitu ambacho huwa najitahidi sana mara nyingi kuweza kukifanya wakati ambao unakuwa ni wa bure ama wakata ambao naamini kwamba Sina kazi nyingi lakini pia wakati ambao nakuwa napumzika.

Ndiyo, na kwa mara kwanza kwenye historia yangu toka nizaliwe, niliweza piga kura mwaka elfu mbili na ishiri (2020) Nikaenda kuwachagua viongozi wangu, akiwepo diwani, mbunge, pamoja na raisi na mshukuru mungu kwa kiongozu viongoza ambao nilwepa kura, wote waliweza kupita kwahiyo. Mimi ni moja kati ya watu ambao, nimekuwa nashiriki katika upigaaji wa kura kwasababu nanipa nafasi ama yes inanipa nafasi ya kwenda kutimiza haki yangu ya katiba ya kuenda kumchagua kiongpzi ambae naamini ataweza kuleta maendeleo yale ambayo nakuwa nahitaj katika eneo ambalo nakuwa nalishi kwahiyo nitoe rai kwa vijana wengine lakini pia kwa watu wengine ambao wamefikishi umri kwa kwenda kuoiga kura basi moja mija kwa moja wasisite kwenda kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuenda kumchagua kuenda kuwachagua viongozi Watakokuwa kipaumbele cha kuenda kuleta maendeleo ndani ya sehemu u yao.